Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya karibu na familia na marafiki. Kwa sherehe ndogo, yenye furaha na vicheko. Mara nyingi tunapanga chakula kizuri, keki ya siku ya kuzaliwa na mara nyingine michezo au burudani kidogo ili kila mtu afurahie. Pia napenda kutumia siku hiyo kufikiria mafanikio ya mwaka uliopita. Kuweka malengo mapya na kushukuru kwa kila kitu kilicho tokea. Kwa kifupi, siku ya kuzaliwa kwangu ni mchanganyiko wa furaha. Shukrani na kutengeneza kumbukumbu mzuri na wapendwa wangu.